Huwa ninapenda kuoga kila siku mara mbili, asubuhi ni kiamuka, ninapenda kuoga, na usiku ni kilala pia ninapenda nioge. Na hii inanisaidia sana kwa kupumzisha mwili kwa sababu unajua usafi wa mwili inaondoa uchafu kwa mwili inapunguza jasho na hata inaniongezea kujiamini kwa vile ninauhakika kuwa sitakuwa ninanuka vibaya mbele ya watu. Inaboresha hata afya ya ngozi yangu, inakuwa laini na nyororo kwa vile usafi pia inazuia magonjwa ya ngozi. Kwa hivyo kuna faida mingi sana za kuoga kila siku. Na usiku wakati ninaenda kulala pia inanisaidia ndo nieze kulala vizuri. Na hii ina nisaidia kwa sababu inanipunguzia joto. Ina pia inifunguzia uchovu wa mwili. Kwa hivyo ninaeza kukua na usingizi mzuri. Na nitalala usingizi mzito kabisa. Na kuoga kupita kiasi pia si mzuri sana. Ingawaje napenda sana kuoga kila siku kwa sababu pia wakati ninaoga nikijipiga yale marashi yangu na baki nanukia vizuri. Na inaniongezea kujiamini kwa sababu marashi pia inakufanya unajiamini zaidi. Na pia kutumia zile sabuni ambazo zinasaidia kama ni kuongezea, kama virutubisho za mwili, ama zile sabuni ambazo ziko na antibiotiki, hizi zote zina nisaidianga sana. Kwa hivyo kuoga kila siku ni muhimu sana na ninapendelea sana kwa sababu ninaweza nikahakikisha afya yangu ya mwili iko juu kabisa kwa kuoga kila siku.

Shughli ya wikendi ambayo ninaipenda sana, mimi huwa ninapenda sana kuzuru ngong hills wakati ninataka kutembea. Na ninafanya kitu kama piknik ivi ambapo mimi na watoto wangu, tutaweza kuupanda mlima wa ngong Hills, tukitembea kule, kisha, tukimaliza kutembea, tunaeza tafuta mahali ambapo tutaketi, alafu tuweze kukula. Zile vinywaji na snacks ambazo tulikua tumebeba na kwa huo mda tunaeza tukazungumza tunaeza tukacheza na kufanya mambo kama hayo kwa hivyo huwa inanifraisha sana wakati ninapata mda wa kutembea na watoto wangu na hii inasaidia sana kujenga uhusiano na mambo kama hayo.

Huwa nalala kwa masaa saba kwa kila siku na saa zingine nalala kwa masaa manane wakati nikona muda wakulala. Kwa kweli kulala ni kitu cha muhimu sana kwa mwili wangu kwa vile nikilala vizuri, huwa ninapata na pumzika vizuri na pia ninapata nguvu na motisha kuendelea na kazi zangu za siku ijayo. Na kama sijalala vizuri, huwa ninasikia mchovu, saa zingine nahisi kuwa mgonjwa, kwa hivyo huwa ninapenda sana kulala kwa sababu inanisaidia kupata nguvu na kuchangamka ndo nifanye kazi. Na ninahakikisha kuwa wakati nimelala, nimezima simu yangu ndo nisije nikaamshwa usiku kama nimelala ama wakati nimelala. Pia ninahakikisha wakati nataka kulala, ninaachana na mitandao ya jamii kama vile Instagram kwa sababu saa zingine huwa inakupotezea usingizi na unahisi ukae pale kwenye mitandao ukiangalia vitu ambavyo vinaendelea. Kwa hivyo, samahani, nahakikisha kuwa sijatumia simu yangu ya mkono, na ninahakikisha kuwa nimezima simu, nisije nikasumbuliwa kama nimelala, ndo nieze kulala vizuri, na niamke nikiwa nimechangamka, ndo nieze kuendelea na siku yangu vizuri.

Ndiyo, huwa ninapenda sana kutazama nyota na hapa nchini Kenya kuna mahali kwingi sana ambapo ninaeza nikatembelea, nikaeza kutazama nyota. Na ni wakati wakati mzuri zaidi wa kutazama nyota ni wakati wa mwezi mpya, wakati hakuna mwanga wa mwizi. Na pia unaeza ukatafuta maeneo ambao yako mbali na mji mkubwa kwa sababu ukiwa karibu na mji kwa sababu ya mwanga wa mji unapata kuwa hautaeza kuona zile nyata hautaeza kuona zile nyota vizuri kwa sababu ya mwanga. Na pia wakati napenda kutazama nyota huwa, ninapenda sana kutumia darubini, ndogo, ama kamera, yenye iko na uwezo wa kutazama usiku, ama night mode. Na ile maeneo ambayo ilinipendeza zaidi, nikaeza kutazama nyota vizuri, ni huko Samburu, ambapo panaitwa Shaba National Reserve. Na pale nilipata kweli wako na anga safi sana usiku na kulikuwa na utulivu sana hakuna kelele, hakuna kelele ya magari hakuna kelele ya watu, ni utulivu tupu na unapata pia mwanga wa mji haukua karibu na Shamba National Reserve kulikuwa na mwanga kidogo sana kwa hivo hili iliniwezesha kuweza kutazama nyota vizuri na pia nikaona kulikuwa na uwezo wa kutazama nyota kwa sababiu ya uwazi mkubwa ni wa anga kwa vile pale national reserve kwa hakuna kama ni majumba hakuna majumba mingi hakuna skycrapers pale kwa hivo pale tu ni utupu wa ardhi na miti na hii inakusaidia zaidi kuweza kutazama nyota usiku mpaka unaweza kutazama the milkway napo ni mahali pazuri sana na ningependa kutembea tena pale niweze kutazama nyota. Kando na hayo, nikiwa nyumbani, huwa ninapenda kukaa nje usiku naketi chini ya mti niweze kutazama nyota na hii inanisedia sana kutuliza mawazo yangu.

Tumia teknolojia mbali mbali za sauti kwa sababu huu muda tunaoishi kila kitu iko na teknolojia na ile ambayo imenipendeza zaidi ni teknolojia ya usambazaji wa sauti. Kama vile Spotify, Apple Music na SoundCloud, sana sana nimetumia Apple Music na hii inawezesha kuskiliza na kushiriki kwa mziki au mauthui zozote zile zinaendelea kwa sauti ya sauti mtandaoni. Na pia kuna teknolojia zingine ambazo nimeweza kutumia kama vile WhatsApp calls na pia Zoom meetings na hata Skype na ina hii imenisaidia sana niweze kuwasiliana kwa sauti kupitia interneti badala ya wire au kuenda ana kwa ana. Na hii inakuwa ni mzuri zaidi kwa vile ninaweza nikafanya hata video call na tunaeza tukazungumza kupitia hizo teknolojia za sauti. Na pia inasaidia sana kwa vile. Unaweza kukua na muda wa kufanya mambo zingine kwa sababu unapata zile mikutano ambazo unafanya pale kwenye interneti. Ukitumia teknolojia ya sauti huwa ni za haraka na unapata muda wako hautatumia kuenda pale maeneo ambapo unahitaji kuhudhuria ule mkutano kwa hivo kwa kweli teknolojia ya sauti imesaidia sana mawasiliano, imesaidia imesaidia sana burudani, na hata elimu na mafunzo, na zaidi, inasaidia sana ufahamu na usambazaji wa habari kama vile kupitia radio, televisheni, podcasti, na hata teknolojia zingine kama vile Instagram na Twitter ambapo unaeza ukatazama habari, ama ukasoma kuhusu habari ambazo zinaendelea ulimwenguni.

Niko na mahusiano mazuri sana na wazee wangu, haswa ya heshima na kuwadhamini. Ninapenda sana uhusiano wangu na babu yangu, nyanya zangu na hata mama yangu. Kwa vile hawa ni watu ambao wamenikuza, wamenisaidia kukua mtu ambaye nimekua leo. Na kwa hivyo, hawa ni watu ambao ninawapenda sana na pia ninawaheshimu sana. Na kila siku nikipata ama nikifikiria hawa wazee ambao wako kwa maisha yangu, huwa ninafurahia sana na ninakuwa na shukurani sana kwa moyo wangu. Kwa hivyo, hao ni watu ambao ninapenda sana kuzungumza na wao kila siku, ndio niweze kujenga mahusiano mazuri na wao, ninapenda niwajulie hali, ninapenda pia niweze kuwasaidia mahali ambapo wakona tatizo hata kama ni kwa upande wa chakula ama afya yao, nahakikisha kuwa wameenda hospitali, wametibiwa na wanaishi maisha mazuri na maisha bora. Kwa sababu pia mimi wakati walikuwa na muda wa kunitunza kama mtoto mdogo walinitunza na nikaishi vizuri. Na kwa kweli inanipatia hisia ya kuridhika sana kwa moyo mwangu ikiwa najua kuwa wanaishi vizuri wakona furaha na wanaweza kunitegemea kwa jambo lolote lile kwa sababu ni jukumu langu kuwatunza na kuwapatia maisha mzuri na maisha bora kabisa.

Ninapenda kufanya kazi nyumbani kwa sababu inanipatia, inaniridhisha moyoni kuona kazi zangu zimefanyika vizuri. Kama vile wakati nataka kuosha nyumba, wakati nataka kufua nguo zangu, ninahakikisha hii kazi imefanyika vile ninapenda. Na ninachukua muda wangu kuhakikisha kuwa kazi imefanyika vizuri bila kubakisha kazi zingine kama hazijafanyika. Na hii kuhakikisha kuwa nimeweza kufanya kazi zangu vizuri huwa ninapenda kupanga muda wangu kama vile saa ya kusafisha ama saa ya kuosha vyombo kupiga deki hizi vitu zote huwa ninapenda kujipanga vile nitazifanya. Na pia inanisaidia kupunguza gharama na kwa sababu wakati unatafuta mtu wa kufanya hizi kazi inamanisha lazima ufanya ulipie kazi fanyike. Kando na hayo wakati labda niko na kazi ya ofisi ambayo sijaeza kukamilisha huwa ninapenda kufanya kazi yangu kwa nyumba nabeba tarakilishi langu. Ama kama ni zile documents ambazo ni nataka kufanyia kazi na zibeba nyumbani. Na natafuta muda ambapo ni taeza kufanya hile kazi. Nikiwa nimekaa kwa nyumba na hii pia ina nisaidia kupumzika na kufanya kazi kwa wakati mmoja. Kwa hivyo kufanya kazi nyumbani ni kitu mzuri. Na pia hinasaidia sana kutumia muda wako vizuri wakati umejipanga na ukapangia kila kazi ambao uko nayo wakati wake wakuifanya.